Ndiyo, napenda hadithi za ajabu hadithi hizo hunipeleka kwenye ulimwengu wa kufikiria ambapo kila kitu kinawezikana watu wanaweza kuruka wanyama wanaongea, na milango ya siweze kufunguka kwenda sehemu zisizo za kawaida hunifanya nihisi kama mtoto tena nikishangaa na ushangilia mambo ya sio ya kawaida pia hunipa nafasi ya kupumzika na kuondoka kwenye uhalisia wa kila siku nikijipa safari ya kiali na ki kiroho.

Kitu kinacho nifurahisha sana ni kuwakaribu na watu wanaojali na kushiriki nao muda mzuri. Mazungumzo ya dhati vicheko vya pamoja na hata mambo madogo kama kula chakulacha familia au kusikiliza mziki mzuri hunipa furaha ya kweli. Pia napata furaha kubwa nikifanikiwa kutimiza lengo linaloweka hata kama ni ndogo. Kwa upande mwingine kutazama mandhari ya asili kama macho ya jua au mvua ikinyesha taratibu hunifanya nitabasamu bila sababu kubwa.

Ndiyo napenda kula nje ya nyumba mara kwa mara. Inanipa nafasi ya kuonja ladha tofauti na kujaribu vyakula vipya ambavyo siezi kupika nyumbani. Pia ni njia ya kupumzika na kufurahia mazingira mapya. Iwe ni mkahawa, mdogo, wa mitaani au sehemu kubwa yenye mziki na watu wengine. Kula nje hunifanya ni nisikie huru na huleta furaha ya kijamii. Hasa nikishirikiana na marafiki au familia.

Napenda kula mboga za majani kama skuma wiki na spinach. Kwa sababu, zina ladha safi na hunipa nguvu. Pia napenda karoti na pilipili hoho kwa rangi na utamu wake. Fanya chakula kiwe na mvuto zaidi. Wakati mwingine, napenda viazi na nyanya. Hasa zikichanganywa kwenye mchuzi wa kitamaduni. Mboga hunifanya nijiskie mwepesi na mwenye afya. Mara nyingi huleta latha ya asili. Asili ambao siwezi kuipa kwenye. Vyakula vingine.

Ndio, nimewahi kuona bahari. Ni kitu cha kuvutia sana ukubwa wake sauti ya mawimbi yanayopiga na harufu ya upepo wa chumvi hunifanya nihisi huru na mdogo kwa wakati mmoja. Nilipo kuwa nikiitazama. Nilihisi kama dunia inasiri nyingi ambazo bahari inazificha. Pia ni sehemu ya utulivu ambapo mawazo yanapotea na moyo unapata amani.

Napenda harufu safi na asili. Harufu ya mvua ikinyesha na ardhi ikitioa ile he wa ya udongo safi hunifurahisha sana. Pia napenda harufu ya maua kama waridi na jasmini kwa sababu huniletea utulivu na hisia za furaha. Harufu ya chakula kinapopikwa nyumbani hasa vitunguu na pilipili hoho vikikaangwa hUnifanya ni hisi nipokaribu na familia na nyumbani. Kwa kweli, harufu nzuri, hunipa kumbukumbu na amani ya mwoyo.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha zaidi ni ule wa kupanga muda na nidhamu ya kazi. Mara nyingi nina mawazo na mipango mingi, lakini si rahisi kila mara kuitekeleza kwa mpangilio mzuri. Pia nahisi nahitaji kuimarisha ujuzi wa kifedha, kuelewa bajeti na uwekezaji na jinsi ya kusimamia pesa kwa ufanisi. Kwa upande mwingine napenda kuendelea kuimarisha ujuzi wa mawasiliano ili niweze kueleza mawazo yangu kwa wazi na kuunganisha vizuri na watu wengine.

Kishirikiana na timu, huwa nazingatia mawasiliano ya wazi na ya heshima. Kwanza napenda kusikiliza mawazo ya wa kila mtu ili kila sauti ihesabiwe. Kisha ninajitahidi kuchangia mawazo yangu kwa uwazi na kutoa msaada pale inapohitajika. Pia anapenda kugawanya majukumu kwa usawa. Ili kila mtu ajihisi anahusika na jukumu lake. Mara kwa mara tunafanya mikutano midogo ya kufuatilia maendeleo na kuhakikisha tunasheherekea mafanikio madogo pamoja. Hii hunijenga na kunifanya nijisike sahemu ya kitu kikubwa zaidi.

Kwa kawaida nakaa hadi saa tano usiku, wakati huohuo nimekamilisha shughuli zangu za mchana na napata muda wa kupumzika kidogo, labda kusoma, kusikiliza mziki au kuangalia kitu cha televisheni, najaribu kuepuka kukaa hadi kuchelewa sana kwa sababu nikilala mapema nahisi mwili wangu unapata nguvu na akili yangu inakuwa safi kesho yake. Lakini marachache nikihusiana na kaze umerafiki naweza kukaa hadi saa sita usiku.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni mara ya kwanza nilipanda dege. Nilihisi msisimuko na hofu kidogo wakati ndege ilipoanza kupaa. Lakini mara tu tulipokuwa angani na nikatazama chini nikiona miti na milima midogo kama ramani. Nilihisi kama niko kwenye ulimwengu tofauti. Ilikuwa ajabu kuona anga kubwa na mawingu karibu na nami. Na nilihisi uhuru wa kipekee. Uzoefu huo ulinifundisha kama maisha yana mambo mengi ya kushangaza ambayo huwezi kuelewa kikamilifu hadi huwe ayapitie mwenye.

Kwa kawaida na kunywa takirubani LIta mbili hadi tatu za maji kwa siku mara nyingi huwanza asubuhi na glasi moja ya maji safi ilikuamshamwili kisha huendelea kunywa kidogo kidogo mchana na jioni wakati wakufanya mazoezi ya uhali ya joto na kunywa zaidi ili mwili isikauke baada ya kunywa majihe ya kutosha na hisi mwili wangu ni mwepesi ngozi safi na akili yangu hiko makini.

Ndiyo mara nyingine husoma gazeti napenda kuangalia habari za kitaifa na kimataifa ili nijue kinachoendelea duniani pia hufurahia makala za michezo na burudani kwa sababu hunipa mapumziko kutoka kwenye habari nzito kusoma gazete hunifanya njihisi nimeunganishwa na jamii na ninapata mitazamo tofauti kuhusu maisha na siasa ingawa siku hizi habari nyingi hupatikana mtandaoni bado gazeti lina mvuto wake wa kipekee.

Mazingira ya kazi huwa mazuri pale ambapo kuna heshima na mawasiliano ya wazi kati ya wafanyakazi. Kila mtu anapo hisi sauti yake inaskizwa na mchango wake unadhaminiwa. Mazingira yanakuwa yenye amani na motisha. Pia kazi huwa bora zaidi ikiwa kuna mshirikiano wa timu, msaada wa viongozi na nafasi ya kujifunza na kukua. Mazingira safi yenye mpangilio mzuri na vifaa vinavyo hitajika pia huchangia sana zaidi ya yote, mazingira ya kazi ya napokuwa na furaha na mshikamano. Kila mtu huhisi kama sehemu ya familia kubwa.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai. Napenda chai kwa sababu inanipa utulivu ladha yake ya kipekee hunifanya nijisikie nyumbani. Ni chai hasa ile ya tangawizi. Au chai ya maziwa kwa sababu hunipa joto na nguvu. Kwa kawaida nakunywa chai asubuhi kabla ya kuanza shughuli na mara nyingine jioni nikitaka kupumzika. Nilielekezo na familia yangu hasa mamangu ambayo kila mara alitengeneza chai safi nyumbani ili ilikuwa kama desturi ya familia. Baada ya kunywa chai nahisi nimesisimuka. Nikiwa na nguvu mpya na pia utulivu na wandani nikama mwanzo mzuri wa siku au mwisho wa jioni wenye amani.

Mara nyingi wikiendi natumia muda kupumzika na kufanya mambo ninayo penda. Asubuhi napenda kutembea au kukimbia kidogo ili kupata hewa safi na kuamsha mwili. Baadae naweza kutumia muda kusafisha nyumba au kupanga vitu vidogo vilivyo baki kutoka viki. Wakati mwingine hukutana na marafiki au familia kwa chakula cha pamoja au mazungumzo ya kawaida. Jioni, napenda kusoma kitabu. Kuangalia filamu au kusikiliza mziki li kuji aanda kwa wiki mpya. Wikiendi kwangu ndi mda wa kujipumzisha na kujipa nguvu upya.

Somo la sayansi ninalo lipenda zaidi ni fizikia. Napenda fizikia kwa sababu ina nisaidia kuelewa jinsi ulimwengu unavyofanya kazi. Kwanzia harakati za vitu vidogo kama atomi hadi nguvu kubwa kama mvutano wa dunia. Ila kila mara ninapo soma fizikia nahisi kama nina gusa siri za maisha na asili pia ninavutiwa na jinsi kanuni za zinavyo weza kutumika katika teknolojia na maisha ya kila siku.

Muda wangu wa bure mara nyingi natumia kupumzika na kufanya mambo yanayo nipa furaha. Wakati mwungine napenda kusoma vitabu au makala ili kuongeza marifa pia napenda kusikiliza mziki au kuangalia filamu nzuri ili kuburudika. Nikihisi nguvu naweza kutembea nje au kukutana na marafiki kwa mazungumzo ya kawaida. Mara nyingine natumia muda huo kupanga, malengo yangu ya kila ya siku zijazo au kuandika mawazo yangu. Muda wa bure kwangu ni nafasi ya kujipa, nguvu upya na kufurahia maisha kwa njia rahisi.

Kinacho nipendeza kuhusu mtaa wangu ni mshikamano na watu kila mtu anajua jirani yake na tunasaidiana pale inapo hitajika pia napenda utulivu wake sauti za watoto wakicheza harufu ya chakula kutoka nyumba tofauti na salamu za watu barabarani hunifanya nijisikie nyumbani mtaa wangu una maduka madogo na vibanda vya chakula ambavyo vinatoa ladha ya maisha ya kila siku. Zaidi ya yote napenda hisia ya usalama na karibu ni mahali ambapo kila mtu anahisi sehemu ya familia kubwa.

Kumbukumbu nzuri ninayokumbuka ni siku tulipokuwa watoto tukicheza sherehe ya kijijini ilikuwa sherehe ya kitamaduni ambapo kulikuwa na mziki ngoma na michezo ya watoto ilikuwa pamoja na ndugu zangu na marafiki wa mtaa kila mmoja ya akishiriki kwa furaha kilicho fanya iwe maalum mshikamano wa jamii kila mtu akiwepo tukicheka tulicheza na tulihisi kama familia kubwa nahisi furaha isiyo na kifani uhuru na upendo kumbukumbu hiyo unikumbusha utoto wenye amani na mshikamano.

Kwa kawaida natumia muda wa saa tatu hadi nne mtandaoni kwa siku asubuhi mara nyingi huangalia barua pepe na habari mchana hutumia muda kidogo kwa kazi ya kujifunza na jioni napenda kuangalia mitandao ya kijamii au video za burudani wakati mwingine nikihusiana na kazi ya utafiti muda unaeza kuongezeka hadi saa tano au sita baada ya kutumia muda mtandaoni na hisi nimepata taarifa na burudani lakini pia najua umuhimu wa kupumzika na kuachana na screen ili kulinda afya ya akili na macho.

Kwa kawaida nafua nguo mara mbili kwa wiki mara nyingi nafanya hivyo katika katikati ya wiki na tena mwishoni mwa wiki ili kuhakikisha sina mzigo mkubwa wa nguo chafu wakati mwingine nikihisi nguo zimejaa haraka au hali ya hewa ni ya joto na ninabadilisha nguo mara kwa mara naeza kuongeza siku ya ziada kufua nguo mara kwa mara hunifanya nijisikie safi na nikiwa na mpangilio mzuri wa maisha.

Kwa kawaida nasafisha vifaa vyangu mara moja au mbili kwa mwaka kulingana na mahitaji kiwa simu au kompyuta yangu inafanya kazi vizuri sipendi kubadilisha mara kwa mara lakini nikiona teknolojia mpya yenye msaada zaidi kazini au mawasiliano naweza kuamua kusafisha mapema. Wakati mwingine nasubiri hadi vifaa kifaa ikianza kuonyesha dalili za kuchoka. Kama betiri kudumu kidogo au programu kushindwa kuenda na toleo jipya.

Chakula cha jadi ninacho kipenda zaidi ni ugali na sukumawiki. Napenda kwa sababu ni chakula rahisi lakini chenye nguvu na ladha ya nyumbani. Ugali hunipa njaa ikipungua haraka na sukuma huleta ladha safi ya mboga. Ni chakula ambacho kimenilea na kila ni kikila nahisi nimeunganishwa na utamaduni wangu.

Ndiyo napenda kula samaki samaki ni chakula chenye ladha safi na pia afya kwa sababu una proteini na virutubisho vingi napenda zaidi samaki aliyechomwa au kuchemshwa kwa sababu hunipa ladha ya asili na harufu ya kuvutia kila mara ninapokula samaki nahisi nimeshiba vizuri. Lakini bado nikiwa mwepesi tofauti wa vyakula vizito. Pia samaki hunikumbusha nyakati za familia kwani mara nyingi tulikuwa tunakula pamoja nyumbani.

Baada ya siku ndefu napumzika kwa njia ya rahisi na zinazo niweka huru mara nyingi napenda kukaa kimya nikiskiliza mziki au kuangalia filamu nzuri wakati mwingine napenda kutembea nje ili kupata hewa safi na kuondoa mawazo ya kazi pia napata utulivu kwa kunywa kikombe cha chai au kahawa nikitulia nyumbani ikiwa nimechoka sana. Kulala mapema hunisidia kurejesha nguvu. Huwa muda wa kupumzika hunifanya nijisikie nimesafisha akili na kujiandaa kwa siku inayofuata.

Napenda kutumia muda na marafiki kwa njia rahisi lakini yenye furaha. Mara nyingi tunakutana kwa chakula cha pamoja tu. Tukicheka na kuzugumza kuhusu maisha. Wakati mwingine tunapanga michezo ya pamoja kama mpira au kutazama filamu. Pia napenda safari ndogo za kutembea au kutembelea sehemu mpya. Kwa sababu zinatupa kumbukumbu nzuri. Kilicho muhimu zaidi kwangu ni ule mshikamano na vicheko vinavyotokea tunapokuwa pamoja.

Wakati wa mapumziko ya mchana na penda kutumia muda huo kupumzika na kujipa nguvu upya mara nyingi nakula chakula cha mchana ili kurejesha nguvu kishwa naeza kutembea kidogo kupata hewa safi wakati mwingine na penda kusikiliza mziki au kuzungumza na marafiki ili kuondoa ochovu wa kazi nikiwa niko kazini na penda kutumia mapumziko hayo kwa mazungumzo mafupi na wenzangu au kusoma makala ndogo mapumziko ya mchana hunisaidia kuendelea na siku nikiwa na nguvu na ari mpya.

Ndio napenda kupiga chombo cha mziki, kwa sababu unipafuraha na utulivu nilipo kuwa mdogo nilijifunza kupiga gitaa kidogo. Na kila mara ninaposhika chombo hicho nahisi kama naingia katika ulimwengu wa laadha na hisia. Mziki hunisaidia kuondoa mawazo mazito na kunipa nafasi ya kujieleza kwa njia ya kipekee zaidi ya yote, kupiga chombo cha mziki hunifanya nijiskie uhuru na mwenye ubunifu.

Ndio. Nimewahi kufanya kazi na timu ya mbali. Changamoto yake ni kwamba hatuko ofisi moja lakini faida ni kwamba kila mtu anaweza kuchangia kutoka sehemu tofauti. Tunatumia zana za mawasiliano kama barua pepe, mitandao ya kijamii ya kikazi na mikutano ya mtandaoni ili kuhakikisha tunashirikiana vizuri. Kinachonifanya nipende kazi ya mbali ni uhuru wa kupanga muda wangu na pia nafasi ya kujifunza kutoka kwa watu wenye mitazamo tofauti duniani. Ingawa wakati mwingine kuna changamoto za muda na mawasiliano, mshirikiano na mshikamano wa timu hunifanya kazi iwe ya maana.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini yenye maana. Mara nyingi tunakaa pamoja, tukila chakula cha jioni, tukicheka na kuzungumza kuhusu siku yetu. Wakati mwingine tunapanga kutembea au kufanya shughuli ndogo kama michezo kuangalia filamu au kupata hata kupika pamoja. Kilicho muhimu zaidi kwangu ni ule mshikamano na ukaribu tunaujenga. Kwa sababu kila dakika pamoja hujenga kumbukumbu nzuri na kunifanya nijisikie nyumbani.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni kusafiri mda na nafasi, ningependa kuwa na uwezo wa kurudi nyuma kuona historia kwa macho yangu mwenyewe au kusafiri mbele kujua mustakabali. Uwezo huo ungenipa nafasi ya kujifunza zaidi, kushuhudia matukio makubwa na pia kuleta maarifa ya kusaidia wengine, zaidi ya yote ungenipa hisia ya uhuru na mshangao wa maisha.

Somo nililopenda shuleni zaidi ni historia. Nilivutiwa na namna inavyosimulia safari ya binadamu wa pambano na mafanikio ya vizazi vilivyopita kila tukio la kihistoria lilinifundisha somo la maisha na kunipa mtazamo mpana wa dunia. Pia nilipenda jinsi historia ilivyounganisha tamaduni na kufundisha zamani ya mshikamano na mafunzo ya zamani.

Mabadiliko kazini nayashambulia kwa utulivu na mtazamo chanya. Kwanza najaribu kuelewa sababu ya mabadiliko na faida zake. Kisha napanga jinsi ya kuendana na hatua kwa hatua bila hofu. Nikiwa na changamoto nawasiliana na wenzangu ili kupata msaada na mawazo mapya. Pia naona mabadiliko kama nafasi ya kujifunza na kukua sio tishio. Kwa sababu kila mabadiliko ninakabili kwa moyo na uthabiti na ubunifu.

Simu yangu naitumia zaidi kwa mawasiliano. Kupiga simu kutuma ujumbe na kuwasiliana kupitia mitandao ya kijamii. Pia naitumia kwa kupata taarifa haraka kama kusoma habari. Kutafuta maarifa mtandaoni au kuangalia barua pepe. Wakati mwingine napenda kutumia simu kwa burudani kama kusikiliza mziki. Kuangalia video au kucheza michezo na dunia na kurahisisha kazi yangu.

Ningependa kwendeza nzipa kisiwa chenye historia tajii na madhari ya kuvutia ninge chagua ufukuweni kwa sababu upepo wa bahari na mawimbi ya taratibu hunipa utulivu wa kipekee. Kutembea kwenye mchanga mweupe nikiskiliza sauti ya mawimbi ku elea na kuchunguza madhari ya chini ya maji kutembelea mji wa kale wa stone town kujifunza historia na tamaduni kufurahia chakula cha baharini chenye ladha safi ninge penda kusafiri na familia yangu na rafiki wa karibu kwa sababu kila tukio likiwa na pamoja linakuwa kumbukumbu ya kudumu likizo hii ninge hitaji zaidi kupumzika kuondoa uchovu wakazi na kujipa nafasi ya kutafakari lakini ninge taka kujifunza mengi kuhusu historia na tamaduni za watu wa zanzibar.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni maadili ya heshima na mshikamano. Dini hunifundisha kuwa na moyo wa kusaidia wengine kuishi kwa amani na kutenda we mema bila kujali hali. Pia hunikumbusha dhamani na imani na matumaini hasa wakati wa changa moto. Zaidi ya yote dini ni mwongozo wa maisha unaonisaidia kuwa na mwelekeo sahii na kuishi kwa upendo na utu.

Asubuhi napenda kunywa chai ya moto hunipa joto na utulivu kuanza siku na harufu yake hunikumbusha nyakati za familia wakati mwingine napenda kahawa hasa pale ninapohitaji nguvu na umakini zaidi pia napenda maji safi ya baridi kwa sababu hunifanya nijisikie mchangamfu na tayari kwa majukumu ya siku.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano huleta mawazo mapya na nguvu ya pamoja. Timu hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo tofauti na kunifanya ni kuwe zaidi. Lakini pia kuna nyakati napenda kufanya kazi peke yangu. Hasa pale ninapo hitaji umakini na ubunifu binafu. Kwa hivyo, vyote viwili vina nafasi yake. Kazi ya pamoja kwa ushirikiano na kazi ya peke yangu kwa utulivu na umakini.

Wakati wa jua kali napenda kutafuta kivuli na kupumzika mara nyingi naweza kunywa maji baridi ili kujihisi mchangamfu au kukaa ufukweni nikisikiliza mawimbi huku nikifurahia upepo wa bahari. Wakati mwingine napenda kutembea taratibu au kusoma kitabu sehemu yenye kivuli. Jua kali hunikumbusha umuhimu wa kupumzika na kujali afya ya mwili.

Mwalimu ninaye mkumbuka zaidi kutoka shule ni yule alie nifundisha kiswahili alikuwa na subira alitufundisha kwa mifano ya maisha ya kila siku na alitufanya tupende lugha kwa namna ya kipekee alikuwa anatuhimiza kuandika mashairi na hadithi jambo lililo nipa hamasa na ubunifu na kujiamini kila somo lake lilikuwa na mchanganyiko wa elimu na burudani. Na ndilo lililo niacha na kumbukumbu ya kudumu.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazi ni ni hale yanayohusiana na uongozi na usimamizi wa muda. Mafunzo ya uongozi yana tusaidia kujenga uwezo wa kushirikiana na timu kwa ufanisi kutoa maamuzi sahi na kuongoza kwa mfano. Mafunzo ya usimamizi wa muda ya naa yata nisaidia kupanga kazi vizuri, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza tija. Pia ningependa kupata mafunzo ya teknolojia mpya ilikuendana na mabadiliko ya kidijitali kazini. Mafunzo hayo yote yatanijenga kitaluma nakunifanya niwe na mchango mkubwa zaidi kwa shirika.

Ili kujitunza, ninahakikisha na pata usingizi wa kutosha, nakula lishe bora, yenyematunda na mboga, na nafanya mazoezi kwa mara kwa mara ili kuimarisha mwili. Pia nina kunywa majisafiya kutosha kila siku na kutenga muda wa kupumzika ili kupunguza msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, ninadumisha usafi wa mwili na mazingira, na ninajipa na fasi ya kufanya mambo ninayopenda ili kuimarisha afya ya akili naroho. Kujitunza ni msingiwa furaha na nguvu ya kilasiku.